Mi ningependa kujifunza hii teknolojia mpya ambayo kila mtu anaitumia kwa sasa inaitwa artificial intelligence. Ni teknolojia ambayo imepata umaarufu sana na ni teknolojia ambayo imekubatiwa na kila mtu. Na hivyo kila mtu unapata anaiuliza maswali anajifunza kutoka kwake ingawa bado inakua. Ni teknolojia ambayo imekuja kuzindua mambo mengi ambayo yamekuwa hayazingatiwi ambapo unapata watu anajituma sana kuangalia vitu katika mtandao. Wanafanya vitu katika machine kutumia artificial intelligence ambayo imekuja kuzindua mambo mengi ambayo yangekuwa yamepitwa na wakati kwa hivyo mi ningependa sana kujifunza hii teknolojia nijue ilianza aje nijue ni vipi inaweza kuendelezwa vizuri ni vipi itatumika vizuri bila kuharibika ambapo ni kwa manufaa ya kila mtu na pia kwa manufaa kwa mwenye alianzisha hii teknolojia. Ningependa sana pia kujua ni vipi watu wanaikubalia ama ni vipi wanaisoma kutokana na umaarufu wake na pia ningependa kufunza watu ni vipi hiyo teknolojia inakumbatiana na mikakati ya serikali, mikakati ya kila siku ya binadamu ambao wanaitumia. Ni vizuri pia kujifunza kuhusu izinsimu tunatumia ama tarakilishi kwa sababu ndizo ambazo muda mwingi zinatumia iyo artificial intelligence kwa hivyo unaweza kujikinga vipi kutokana na hiyo cyber theft ama cyber crime kwa lugha ya kiingereza. Kwa hivyo ni vipi tunaweza kujiepusha na hizo vitu. Kwa sababu ikiachiliwa bila kukua imedhibitiwa. Watu wengi wataitumia vibaya. Tumeona pia watu wanatengeneza picha ambazo zinambatana na mtu fulai. Lakini sio zake. Kwa hivyo ni vipi tutajiepusha na hizo vitu. Ni vipi tutaifanya iwe teknolojia mzuri sana. Hivyo imekuja na manufa yake. Kwa hivo ningependa kujivunza sana kuhusu hii teknolojia ya artificial intelligence na umaarufu wake na ni mapungufu gani ambao tunaweza kuyafanya yawe vitu vizuri katika hii teknolojia.

Mimi huwa sivai miwani na singependa kuvaa miwani kwa sababu ni sisemi ni mbaya lakini kwa maisha ambayo ninayoishi huwa najikinga sana nakinga macho yangu. Siyafungulii mwanga mwingi kwa simu ama kwa tarakilishi huwa nafungulia mwanga ambao uko vizuri ambao uko mkubwa sana kwa sababu. Macho yenyewe nikiyazoesha miwani itanisumbwa katika uzeeni. Kwa hivyo, ningependa kuhimiza watu ambao au bado hawajaanza kuvaa miwani. Wakinge macho yao, wayaifadhi, wayatunze. Kwa sababu unapoanza kuvaa miwani ukiwa mdogo kama mimi. Ni siyo ishara mzuri. Kwa sababu inaonyesha vile unaweka macho yako kwa mwanga sana hauyaoshi vizuri. Au hauyapeleki kwa daktari kwa muda tu akuangalie kama uko poa. Kwa hivo, mi sivai miwani na sisemi miwani ni mbaya kwa hivo. Kama umeenda hospitali, ukapata uko macho uko yako na upungufu fulani. Na napendekeza sana uvae miwani kwa sababu itasaidia pakubwa. Lakini kama bado hujaanza kuvaa miwani na ningekuhimiza uende hospitali. Kama vile mi huwa kwa muda naenda hospitali naangalia macho yangu yako aje. Yana ni nini ambayo naweza kufanya iwe niishi sana bila kutubia miwani. Na uliza ni vyakula gani, nitakula. Na pia nitayatunza macho yangu vipi. Ndiyo, nisiweze kuvaa miwani kwa miaka ambayo niya. Ivi karibuni. Kwa hivyo mi hutunga macho yangu vizuri, uyaosha, usitumii simu sana kwa mwangaza. Na pia kwa nuru wanaweza kupumzika kwa kutosha kwa sababu unapopumzika pia macho yenyewe yatapumzika na misuli yake inaweza pia kujizalisha tena iwe misuli poa sana. Kwa hivyo.

Ningependa sana kufanya kazi nikiwa nyumbani ama pia ningependa sana nifanye kazi nyumbani. Lakini kazi ambayo nafanya ina hainiruhusu nifanyie nyumbani kwa sababu ni kazi ya mkono. Ni kazi ambayo napika pizza. Natengenezea pizza wahudumu wetu na pia wageni wetu. Kwa hivyo ni kazi ambayo inahitaji niwe pale ndiyo. Kastoma akikuja anapata chakula chake kikiwa moto na kimeandaliwa vizuri. Kwa hivyo singe siwezi fanya kazi nikiwa nyumbani kwa sasa. Lakini hapo mbeleni ndaweza kuona kama kazi napata ya kufanya kazi nyumbani ambayo nitaweza kuonyesha pia familia yangu ni vipi tunafanya kazi ni vipi tunatangamana na watu huko kazini. Lakini mimi napenda sana kutangamana na watu wapya kusoma mambo mengi kutoka kwao kujua wanaishi vipi kujua wanasoma vipi kujua maisha yao yako aje. Kwa sababu mtu unapoongea unajifunza mengi kutoka kwake. Unasoma mengi kutoka kwake. Pia anaweza kukupa mawaidha fulani. Na kwa sababu unapoongea na mtu anakupea maisha yake. Anaishi vipi wewe unamwambia unaishi yako vipi. Kwa hivyo unaweza kusoma kitu kutoka kwa maisha yake. Kwa hivyo kazi nafanya mbali na nyumba na ni ninaona ni vizuri sana watu waende kazini kwa sababu kutasoma jambo moja, jambo pili. Baada ya kazi na baada ya kazi unaeza rudi nyumbani, usaidie mama ama mzee kazi za nyumbani. Pia uwaeleze nini umejifunza kutoka huko kazini. Pia uwatayarishie chakula kama unafanya kazi kwa hoteli. Unaeza watayarishia chakula vile unatayarishia wageni wako huko kazini kama mimi vile huwa nafanya. Kwa sababu kazi ni kusaidiana, hakuna mtu anaweza kila kitu. Lakini unapohizitaka kuishi vizuri lazima msaidiane kazi. Kwa hivo napomaliza kazi huko kazini. Huyaua na kuja huku nyumbani nasaidiana kidogo. Nasaidia mama hapa na pale namshikia mtoto pia. Na tunacheza cheza na mtoto hapa nyumbani. Kwa hivo ni vizuri pia wenye wanafanya kazi za nyumbani ambao kazi nyumbani ambao ni kwa njia ya mtandao. Pia kwa siku fulani fulani pia wanaenda huko kazini. Wanaenda wanaulizana na wale wengine vyapo wanaendelea aje. Wamejifunza nini kwa hizo masiku ambao wamefanya kazi kwa mtandao. Kwa hivo ni jambo zuri ingawa huwa inafanya watu umoja uwe haupo tena. Kwa sababu, mnaonana tu kwa njia ya mtandao. Si kwa njia ya moja kwa moja. Kwa sababu, unapiona mtu moja kwa moja. Utajifunza kitu kutoka kwa hiyo utangamano yenye mko nao.

Mi ni mwanaume ambaye napenda sana kula chakula ambacho nimepikiwa na bibi kwa sababu huwa naamini sana chakula ambacho bibi amepika. Lakini pia huko kazini vile mii ni mpishi pia nakula pia chakula changu na huko kwa hoteli yenye nafanya. Pia kuna wale ambao wameajiriwa kutupikia pia nakula chakula ambayo wamepika lakini pia kwa muda wa siku tu fulani fulani ambapo tunatoka na familia. Kuna hoteli ambayo tumechagua ambayo tunaenda kukula. Kwa sababu tunapenda pia kubadilisha chakula, cha nyumba pia tunatukule inje. Tujue ni vipi pia, tunaweza imarisha upishi wetu. Tusome pia upishi wawu kwa aje ni vipi wanatayarisha. Viungo fulani ambapo zinafanya chakula kiiwe na latha nzuri, kiiwe na rotu ba mwilini. Kiiwe ni chakula cha maana mwilini na hivyo kuna hoteli ambayo tunapenda kuenda ambayo ni hoteli ambayo tunajulika na kila wakati wanapotuona. Wanatuliza leo unajaribu chakula gani. Kwa sababu uapale tunayenda kujifunza utayarishajiw a vyungo. Kwa hivyo wana chakula zao, hivyo pia wanaandaa vya kula vyao. Kwa hivyo ni jambu zuri na ambao pia tukitoka inje. Tunaenda tunajivijari, tunaogelea. Tuna mtoto wanaenda kwa kutangamana watoto wengine huko inje. Pia sisi tunaenda tunapatana marafiki wetu ambapo pia wamezoaya kuenda kwa hile hoteli ambayo wanapika chakula zuri. Ni hoteli safi, ni hoteli ambayo ina makelele muziki umewekwa kwa kiwango ambacho hakiumizi masikio ya watu. Mwanga uko vizuri au umizi macho. Kwa hivyo ni pali ambapo watu wanapapenda kwa sababu ya mantari yake. Mazingira yake ni mazingira nzuri sana. Ni mazingira ambayo yanakuwa yani yanakufanya utamani kuishi hapo, utamani kushinda hapo kila siku na hivyo ndiyo maana wakati ambapo tunataka kuenda kukula inje. Uwa tunaenda kukula uko yoteli ambayo inaito Panari Na ni hoteli safi, ni hoteli ambayo imewekwa vizuri. Iko karibu na barabara ambapo kufika kwa ke ni haraka na kufika kwa ke. Kukusumbui kwa kushinda umeji penyeza penyeza kwa barabara fiche. Kwa hivyo nige mpenda kueka watu wazi wajue. Kuna hoteli ambayo inaito Panari, ni hoteli safi, ni hoteli ambayo chakula chake kinapikwa ukiona. Sio chakula ambayo imefichanishwa na huko nyuma ambapo ukiitisha kitu, unaletewa haraka. Chakula ambayo wanapika inaiva. Chakula yenye rotuba, chakula imepikwa fizuri sana na ni chakula tamu pia kwa hivyo. Hata kama na tamani sana ni kule chakula cha bibi yangu. Uwa na tunaenda kukula pale pia yeye napenda. Kwa sababu pia najifunza mengi kutoka kwa wale wapishi wa huko.

Mih napenda kutembea kwa miguu sana kwa sababu kutembea kwa miguu inakurutubisha mwili. Inafanya pia upunguze unene mwilini. Inafanya pia damu itembee vizuri mwilini. Kwa mfano nikienda kazini na tumia jia ya barabara ambayo na panda gari kutoka hapa hadi jiji. Lakini kutoka jijini hadi kazini huwa natembea mguu kwa mwendo wa tuseme dakika thelathini hivi hizo dakika telathini ni dakika ambazo zimeirinishwa na daktari. Ni dakika ambazo mwili pia unapata kujirutubisha. Kwa sababu unapotembea kuna zile chemichemi za mwili ambazo zenye zimezeeka. Zinapotea nizingine mpya zinazaliwa. Na inafanya mwili uendelee kukua bila kuzeeka haraka. Kwa sababu ukiangalia katika historia ambayo ya watu wanapenda kutembea tusume kwa mfano ama kukimbia kama eliud kipchoge ambaye amepata umaarufu ulimwenguni ame pata kuishi sana kwa sababu mwili wake kila saa unakuwa yaani unaendelea damu inatembea vizuri. Misuli ikosawa. Akili pia ikosawa. Mawazo yakosawa pia. Kwa hivo kutembea ni mzuri sana. Na ni kitu ambacho watu wengi pia ni meona sikuhizi wanapenda sana kwa sababu inafanya magonjwa mengi yaende yapotee. Kwa sababu unapotembea mwili unaratubuka kila siku. Na vipengee vya mwili ambayo vinazaliwa kila saa. Kwa sababu ya ama vinatengenezwa kila saa kwa sababu ya kutembea. Na inafanya mwili kila saa magonjwa ya nakua kidogo. Kuchoka pia inaisha kwa sababu misuli inatengenezeka kila siku. Pia unapata akili iko sawa kwa sababu unapotembea mawazo ya napotea. Na pia unaota jua vizuri. Unapigwa na upepo mzuri. Una yaani unazidi tu kukua mtu. Kama unajihizi kama ukumdogo kwa sababu mwili ya hauzeeki kwa haraka kwa hivo. Kutembea ni zuri na namii napenda kutembea. Hata kazini ni kazi ambayo tunafanya kwa kutembea sana. Kwa sababu unapata kutengeneza chakula cha mteja. Inabidi uendee vitu katika chumba chabaridi. Ukuje utengeneze katika meza ya kutengeneza. Utoke kwa meza ya kutengeneza. Uende uweke kwa mashini ya kupika. Utoke kwa mashini ya kupika. Uende ukatakate. Utoke kwa meza ya kukata. Upeleke mteja. Kwa hivyo ni kazi ambayo pia ina tunatumia miguu sana kwa sababu ni kazi ya tu sima hatukai chini. Kwa hivo ni vizuri sana kutembea. Ni kitu mzuri ni kitu nahimiza watu wafanye. Kwa sababu inafanya mwili uwe uzidi kukua mwili ambao ni mwili ni kama mpya kila siku. Kwa hivo kutembea ni nzuri kutembea ni jambo njema sana kwa sababu inakupunguza magonjwa mingi sana. Kwa sababu unapumua upepo mzuri, akil iko poa, hauna ulimbikizo wa mawazo. Pia damu kushinikizo la damu ya halipo tena. Kwa sababu damu inapigwa vizuri vila saa unakuwa mdogo. Kwa sababu unene ya mafuta yote ina malizwa na hiyo kutembea. Kwa hivyo kutembea ni jambo nzuri sana.